Wikendi inakuja, nifanya si, nini siku ya Jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani, au ni pumzike tu nyumbani, nisome kitabu, nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita, familia, wanasema tuende ziara kwa bibi, hatujamuona kwa muda, hiyo ni wazo zuri, tutachukuwa zawadi kidogo, labda matunda au mkati, nadhani tutafurahia muda pamoja, lakini naomba tupumuzike pia, tumekuwa na kazi nyingi. Itaweza mpango mzuri, turidhikia wote.